Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye mafanikio na huru kifedha ili niweze kusaidia familia yangu na kufanikisha malengo yangu binafsi. Napanga hatua za kufikia ndoto yangu kwa kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kuboresha ujuzi wangu kila siku na taka pia kukuwa na ushawishi mzuri kwa jamii na mfano wa kuigwa.

Mimi hujaribu kuwatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza na kuwaelewa, changamoto zao, napenda kuwahimiza kutoa ushauri mzuri na kusherehekea mafanikio yao. Pia husaidia pale wanapohitaji msaada wa kazi au kisaikolojia. Kufanya hivyo, ninaona wenzangu wanajisikiza thabiti na motisha na mimi pia najisikia furaha kuona wanapofanikiwa malengo yao.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuwa na mawasiliano ya wazi. Kusikiza maoni yao na kuheshimu kila mtu. Pia napenda kushirikiana wa nao kwenye kazi na kusaidiana pale inapohitajika. Jambo linaloimarisha mshikamano ni kuleta matokeo mazuri kazini.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya kahawa mpya. Kila ninapoihisi, hunikumbusha asubuhi za mapema, utulivu na mwanzo mpya wa siku. Hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na motisha. Hasa, ninapokua kwa na mipango au malengo ya kufanikisha. Harufu hii pia hunikumbusha wakati wa kujitafakari na kupanga maisha yangu kwa utulivu.

Nafanya kazi ya timu ya mbali kwa kuwasiliana mara kwa mara kupitia simu na majukwaa ya mtandaoni, kuweka malengo wazi na kuheshimu muda wa kila mtu. Pia nahakikisha nawajibika kwa majukumu yangu na kushirikiana kikamilifu ili timu ifikie malengo yake kwa ufanisi.

Ndio napenda asali sana. Si tu kwamba ni tamu asilia inayotengeneza ladha kwenye chai na chakula au vinywaji bali pia ina faida mingi kiafya kama kuimarisha kinga ya mwili na kutoa nishati. Kila niosha asali kwenye chai au kutumia kwenye mapishi hunikumbusha urahisi na uhalisia wa maumbile.

Ninahitaji kulinda mazingira kwa kupunguza taka, kuchangia katika upandaji wa miti, na kutumia rasilimali kwa uangalifu kama maji na umeme. Pia, nahitaji kuchukua hatua ndogo za kila siku kama kutumia mifuko wakio au plastiki kidogo ili kulinda afya ya mazingira na jamii yangu.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya wazi na ya heshima. Hii inajumuisha kusikiliza mawazo yao, kushirikiana kwenye majukumu na kutumia simu barua pepe au majukuwa ya mtandao, pale inapoitajika. Na kufanya hivyo, tunadumisha ushirikiano na mzuri na kufanikisha malengo ya timu.

Kila wikendi napanga muda wangu mzuri. Jumamosi napenda kunywa kahawa na kupanga wiki ijayo au kutembea kidogo. Jumapili napenda kutumia muda na familia na marafiki, kushirikiana kwenye shughuli za pamoja na kupumzika. Hii inanisaidia kufurahia wikendi huku nikiwa na pumziko na kufanya mambo muhimu kwa usahihi.

Ninapokuwa na furaha nyumbani napenda kutulia na kufurahia muda wangu kwa njia mbalimbali Mara nyingi napenda kusoma kusikiliza mziki au kutazama filamu Pia napenda kushirikiana na familia kuzungumza kucheka pamoja na mara nyingine kupika au kunywa chai na kupumzika muda huo hunifanya nijisikie amani na kuridhika ndani ya nyumba yangu.

Napenda keki ya chokleti kwa sababu ni tamu na yenye ladha ya kipekee. Kila nikila kidogo hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Pia keki hii mara nyingi huchangia katika sherehe na kumbu kumbu nzuri. Jambo linaloongezea furaha ya kula.

Ndio, nimeshawahi kushiriki mashindano. Mara nyingi, huwa ni changamoto nzuri zinazofundisha ushindani wa heshima, kujiamini na kazi kwa bidii. Ushiriki huu hunipa uzoefu, hunikuza study zangu na kunifanya nijisikie furaha na mafanikio pale ninaposhinda au hata kujifunza kutokana na changamoto.

Najishughuligisha na masomo ya biashara na teknolojia. Nimechagua njia hii kwa sababu inafungua fursa nyingi za kitaaluma na kibiashara. Ningependa zaidi kujifunza stadi mpya na kuona maendeleo yangu. Changamoto ni kusimamia muda au dharura nyingi, lakini ningependa kuboresha mbinu za kupanga muda ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.